Na wateja nawashughulikia vizuri inategemea na wanavyofanya, nawashughulikia vizuri tu wateja, kulingana na tatizo lake. Nataka kushughulikia mteja na tatizo lake awe satisfied au kubali. Aseme ndiyo ko inategemeana na mteja mwenye unamshughulikia lazima akubali.

Ndiyo napenda habari za mtandaoni kuriko kusoma gazeti ko ukiangalia mazingira niriopo lazima tu nipendele vitu vya mtandaoni kuzini hasa hivi mtandaoni ndo sehemu yenye ushawishi mkubwa ukiriangalia. Ukilinganisha na sehemu zingine ko sehemu nahisi napendelea sana mtandaoni kuriko sehemu nyingine ko. Mtandaoni napendelea zaidi ko. Ni sehemu ambayo napendelea zaidi kuliko sehemu zingine hizo za siezi nikasema napendelea sana magazeti mm manake, magazeti naweza nikasoma baada ya muda mm labda wiki mbili. Ni muda ku, ninapendelea sana habari za mtandaoni.

Kitanda kigumu au kizuli, napenda kitanda kigumu na kizuli. Koo, kitanda ninacho pendelea ni kigumu na kizuli. Kweli, siwezi nikasema napendea kitanda kigumu kuamna. Napendea kiwe kigumu halafu kizuli Ira, all in all kiwe kizuli So kigumu, kinawezi. Koo, koo, na inategemeana. Koo, ukipenda kitanda razima kiwe kigumu angarau.